Mimi hupenda kufanya mazoezi mara kwa mara juu na juu ni muhimu sana. Kwa mwili na akili, kila asubui ya majioni na tafta time kidogo nafanya work out na weza anza na stretching. Ninyooshe mwili pole pole ndio ni jipange, bataye nafanya push ups, sit ups na squats kiasi. Si lazima mingi, bora tumwili, ichoke kidogo ni kikimbia, ama na skip rope, na jua nafanya moyo, ifanye kazi poa, na napunguza stress. Maoezi unisaidia kubaki fit, nguvu ziongezeke na akili uwe fresh, pia unifanya na jiamini zaidi juu naijua, na jijali hata siku nikiwa nimechoka masina mood, nikifanya tukidogo na hizi poa sana. Kwangu mazoezi ni pressure, ni lifestyle, kitu ina nisaidia kukaa healthy na nafocus kila siku. Nafanya mazoezi mara tatu kwa wiki sana sana kwa sababu ni kiangalia kwa mtandao inanionyesha kuwa nafaa kufanya mara tatu wa maini kienda sana na hizo siku zingine na relax. Pia napenda kufanya mazuezi wakati wa asubui, ninapuamuka pali ambapo, sijachoka sana, na jioni after nimimaliza kazi zangu, nimerelax, nafanya mazuezi kidogo hapa na pale. After mazoezi, wana jifili nimelegea, sazingine na filu niko energized, sazingine roho yangu inapiga sana, but ni vizuri sana kufanya mazoezi kwa sababu ina nisaidia. Nifanya na carfit niko na figia mzuri sina matatizwe wote ya moyo sina matatizwe ya muili so kufanya mazoezi ni kitu mzuri.

Mimi huifadhi pesa kwa njia tofauti juu najua pesa ni kitu cha muhimu sana kwa maisha. Kwanza napenda kupanga matumizi yangu mapema. Nikishaapata pesa au mshahara, situmii ovyo ovyo na jiuliza kwanza ni kitu gani cha muhimu ama ni kitu gani ambayo ni naotaka kuprioritize na kitu gani ambacho na weza subiri. Hii una nisaidia kuepuka matumizi ya haraka haraka yenye haya na maana. Pia mimi hujaribu kuweka akiba kidogo kidogo hata kama ni pesa ndogo na jua zikikusanywa zitafanya kitu kubwa na weza chukua asilmia fulani ya pesa yangu na iweka kando. Sana sana miutumia mpesa ama kwa akaunti ya benki Hii pesa sigusi kiraisi ni ya tharula ama ya mpango ya badae njia nyingine nina yotumia ni kuepu kama deni ya sio ya lazima kama sina pesa ya kununua kitu na eza subiri mpaka nipate kuliko kukopa bila mpango pia Najifunza kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio sio kila kitu naona nataka kukinunua zaidi ya hapo na jaribu kujiwekea malengo na weza sema na hifadhi pesa kwa ajili ya masomo, biashara, safari, kujivinjari, nikijua kuna lengo. Inakuwa rahisi sana kujinyima kidogo leo kwa faida ya kesho. Kuhifadhi pesa kwangu ni ni dhamu na uvumilivu si rahisi kila wakati lakini najua inalipa. Unifanya nijisikie salama, nijiandae kwa siku zijazo na nipunguze stress ya kifedha. Pesa zangu sana sana mimi uzifathi katika simu ama katika benki na pia saa zingine na hifathi kama chombo. Yaani investment. Unanunua kitu kama mbuzi januari. Unanunua kwa shilingi ya pesa ya chini. Ikifika mwezi kama wa disemba. Ambapo kuna siku kuu watu wanataka kununua mbuzi wanataka kusherehekea na familia zao. Unauza kwa bei ya juu. Iyo inakuletea faida. Kwa faida kubwa sana.

Mziki wajadi hunibamba, hunibamba sana juu, unabeba culture zetu na historia ya jamii, nikisikiliza hizi ngoma za kitamaduni na hisi connection na wazee wetu na vile maisha ilikuwa zamani. Kuna beats zake natural, ngoma, ngonjera na ala za jadi zina zinazo nipea vibe ya kipeke sana. Pia mziki wa jadi hunifanya, nijivunie utamaduni wetu. Sio tu burudani lakini pia ninjia ya kunifundisha madili, heshima na umoja. Nikichanganya kusikiza mziki wa kisasa na wajadi na hisi nimebalance poa niko modern lakini bado sijasahau roots zangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana mara nyingi napenda kutumia iyo time kupumzika kidogo na kujirefresh Baada ya kazi ya masomo asubuhi mwili na akili huwa zimechoka so break ya mchana ni muhimu sana kwangu kitu ya kwanza nafanya ni kukula chakula napenda kula polepole sikuwa haraka ili Nijishibishe vizuri na nipate energy yakuendelea na shughuli zangu za iyo siku Baada ya kula napenda kukachi ni kidogo ni pumzike na weza kaatu kimia nifikiria mambo zangu ama ni scroll simuyangu kidogo Wakati mwingine na scroll social media na soma messages ama naangalia vituzi na nibamba Hii na nisaidia kutoa stress na kubadilisha mawazo kutoka kazi kidogo Pia kuna wakati napenda kuongea na marafiki ama watu nikonao karibu. Tunaweza cheka, tu share story, au tuongelele vile siku inaendelea. Hii interaction inanifanya nijisikie poa na niongeze morali ya kurudi kazini. Kama bado kuna time na weza tembea kidogo ili ninyooshe mwili. Kutembea hunisaidia kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie fresh tena. Wakati mwingine pia napanga kazi zangu za mchana, nijiulize nitafanya nini next ili nisiwe na haraka baadaye. Kwa jumla, mapumziko ya mchana kwangu ni time ya kujitunza, kupumzika na kujiandaa kwendelea na siku. Hunisaidia kuwa focused, calm na ready kufanya kazi zangu vizuri hadijioni ina pofika.

Hali ya hewa ni nayo upenda ni ile ya wastani. Ile ambayo, hakuna joto kali, hakuna baridi. Hii hunifanya nijisikia niko, huru na mwenye nguvu. Na kufanya shuguli zangu za kila siku inakuwa easy ju sitachoka haraka. Napenda wakati kuna jua la kiasi na upepo mwanana kwa sababu inanipa utulivu na mood nzuri. Hali ya hewa ya aina hii pia. Hunirusu kuvaa nguo nyepesi na kutoka nje bila usumbufu kwa jumla na penda hali ya hewa inayokuwa na utulivu na yenye mchanganyiko mzuri wajua na baridi kiasi.